Mimi ni mtu wa kuchelewa au kuwai. Mimi hupenda sana kuwai. Sababu yangu ya kupenda kuwai ni kwa sababu hua inaonyesha nidhamu. Pia hua ni njia ya kuonyesha heshima. Kuwahi, hunisaidia kufikia malengo yangu na pia huzuia athabu na madharau. Pia hujenga tabia njema. Kwa hivyo, kati ya kuchelewa na kuwahi, mara zote, nitachagua kuwahi.